Mimi katika dini langu ni dini la kiadventista napenda vile tunashikilia sabato kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa lakini ikifika Jumamosi mchana mzima tunaenda sabato. Tunaheshimu siku ya sabato kama tu vile inasema kwa kitabu ni hayo tu.

Ndiyo kwani mtu mgani hapendi maua maua ni kitu mzuri kwa Kiingereza inaitwa therapeutic maua ni kitu inaeza kufurahisha hata ukue ka uko na stress maua tu inakutoa unajipata tu uko sawa ukiwa na maua watu wote wanapenda maua saa sidhani kaa kuna mtu hapendi.

Nikiamka asubuhi mimi huwa naanza kukimbia nakimbia mtaani karibu kilomita mbili alafu narudi kukimbia jim jim mimi si sana sana ni kukimbia na kucheza mpira jim inaniumiza kufua siwezi mara wiki mara ngapi nafanya mazoezi mimi nafanya kila siku isipokuwa siku ya sabato jumamosi na inakuanga asubuhi.

Mimi familia nilizaliwa huwa hatusherehekei siku ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa ni kama siku zingine tu za kawaida. Hakuna kitu ya maana kwa siku ya kuzaliwa unapata mtu anafanya sherehe moja kubwa. Siku ya juu ni siku yake ya kuzaliwa. Lakini sisi hatuoni hivo. Sisi tunaona kama ni siku ya kawaida.

Umeme ukikatika, kitu cha kwanza ni kuangalia simu yangu imefika percentage ngapi na moto. Nikipata ni kidogo natafuta power bank mahali iko, naweka simu ichaji. Halafu natafuta tochi kama ni usiku, natafuta tochi. Ikuwe karibu na mimi siwezi kaa kwa giza.